Moja kwa moja, naenda njia hii, utamuona yeye. Moja kwa moja, utamuona pale pale.

Mwana ana mtoto mdogo. Mwana huyu ananipenda sana.

Nitapanda teksi nikisha fika standi.

Wasilisho lako limeshaafika kwa meneja.

Kiti changu kiko wapi? Mbona sikioni?

Mteja alikusubiri sana kisha akaondoka.

Tafadhali, hakikisha umeenda kwake leo.

Mara kwa mara, alipenda kupita katika njia hii.

Mlango mkubwa uingilie pale katikati.

Nisaidie kumuuliza kama anajua.

Asante sana ni neno dogo lakini lina maana kubwa.

Hifadhi pesa zako ili baad ye uzitumie vizuri.

Chapisha vitu vyote ili tuweze kuviona kwa pamoje.

Ijuma hii tutakwenda msikitini kwenda kusali.

Namba tano ni namba yake pendwa sana katika zote.

Jitunze vizuri sana, afya yako ni mali na ni muhimu sana.